Rangi ni nayo pendezwa nayo au hunivutia ni rangi ya samawati. Samawati inanivutia kwa sababu inatoa hisia ya utulivu na amani ikinitia faraja kila ninapotazama. Samawati ni rangi ambayo unikumbusha anga wazi au maji ya bahari. Jambo linalofanya nijiziskie uhuru na kuwa na mawazo safi. Pia ni rangi ya upendo na wandani. Sio tu ya msisimuko wa nje, hivyo ufanya nifikirie kwa utulifo na furaha kidogo kila siku Zaidi ya hayo, rangi ya samawati ni rangi inayoweza kuendana na rangi nyingine kwa urahisi Iwe ni mavazi fifa au mapambo ya nyumba, hii inafanya iwe rangi rahisi kutumia lakini yenye mvuto wa kipekee.

Mafunzo ya kazi ambayo ya menisaidia zaidi ni mafunzo ya utumiaji wa kompyuta na programu ya ofisi hasa Microsoft Word, Excel na PowerPoint. Sababu kubwa ni kuwa mafunzo ya haya ya menisaidia kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi. Kwa mfano, Microsoft Word unisaidia kuandika na kupanga nyaraka ya kitaalamu kwa njia inayosemeka vizuri na Excel uniruhusu kufanya hesabu kuunda jedwali na kuchambua data kwa urahisi. PowerPoint unisaidia kuwasilisha mawazo na ripoti kwa njia ya kuona ambayo ni muhimu sana wakati wa mikutano au mafunzo kwa wengine Zaidi hapo mafunzo haya ya menisaidia kuongeza ujuzi wangu wa kiasili na kujiamini kazini Ninapo anza kutumia programu hizi vizuri nilihisi kuwa na uwezo wa kushughulikia kazi tofauti bila kusumbuka au kuulizwa mara nyingi hii ilinipa uhakika na kunifanya niwe mzalendo saidi kazini.

Ndiyo na gawanya taka zangu, nafanya hivyo kwa sababu na gawanya taka unisaidia kutunza mazingira na kupunguza uchafu unaudhuru afya ya watu Kwa kawaida natenganisha taka zinazo oza kama mabaki ya chakula na taka zinazo oza kama plastiki, chupa na makopo Hii ufanya iwe raisi kushugulikia kila haina ya taka kwanjia sahihi sababu nyingine ni kwamba kugawanya taka usaidia kuraisisha urejeleaji plastiki na chupa sinapo tenganishwa mapema zinaweza kukusanywa na kutumika tena baada ya kutupwa ovyo Hii upungusa uchafu wa mazingira na pia usaidia kupungusa matumisi ya rasimali pia Pia tabia hii unifanya ni jisike mwenye uajibikaji kama kwa jamii Najua kuwa kuwa hatuwa ndogo kugawanya taka nyumbani inaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa muda mrefu asa kama watu wengi watafanya hivyo.

Ninapotaka kustarehe, huwa nachagua kusikiliza muziki wa taratibu. Muziki hunisaidia kutuliza mawazo na kupunguza msongo wa mawazo uliyokusanyika baada ya kazi au shughuli nyingi za siku. Nikikaa kimya nikiwa na muziki mzuri akili huwanza kutulia pole pole na mwili hupata pumziko. Mara nyingi hujipatia mahali tulivu, labda nyumbani au nje kidogo penye hewa safi kisha huvaa kirekodi au kuweka muziki kwa sauti ya chini. Muziki wa haina hii hunifanya nijisikie nipo pekee yangu na mawazo yangu bila presha au majukumu kusikia muziki pia hunisaidia kurejesha hisia chanya kama nilikuwa nimechoka au kukasirika muziki hunibadilisha hali ya moyo na kunipa nguvu mpya Wakati mwingine huambatana na kunywa kinywaji cha moto au kukaa tu bila kufanya chochote kingine.

Mafanikio ni nayo dhamini binafsi kazini ni kukamilisha mradi mgumu kwa wakati na kwa ubora wa juu Hii ni muhimu kwangu kwa sababu inanikumbusha kuwa uwezo wangu na juhudi zangu zina matokeo halisi mradi mgumu mara nyingi unajumuisha mchangamoto nyingi kwa muda mfupi fikwazo vya rasilimali au matatizo ya sio tarajiwa Ninapo weza kushugulikia yote haya na kumaliza mradi kwa ubora unaotarajiwa ili inanifanya ni hisi fahari na kujiamini zaidi Zaidi ya hapo mafanikio haya huchangia kuimarisha uhusiano na wenzangu na kiongozi au viongozi wangu wanapoona kazi ime malizika vizuri huongea kwa kuongeza kuaminiwa kwangu na kunipa nafasi ya kuongoza miradi mingine au kuchangia kwa njia zaidi Hii inaweza kujifunza zaidi na kuboresha ujuzi wangu Pia mafanikio haya hunipa msukumo wa binafsi, kila miradi unaokamilika vizuri unikumbusha kuwa juhudi za kila siku zina maana na kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kunaongoza matokeo makubwa hii hunisaidia kudumisha motisha na kuendelea kusonga mbele bila kukata tamaa.

Napenda kununuwa vitu sokoni Napendelea soko kwa sababu linanipa uhuruwa kuchagua na kulinganisha bidhaa moja kwa moja Naweza kuona bidhaa kwa macho kuziguza na hata kujaribu kabla ya kununuwa Hii unisaidia kufanya uamuzi wa sahihi na kuepuka kununuwa vitu visivyo faa sababu nyingine ni kwamba sokoni kuna bei na akuna na fasi ya kujadiliana ni napo zungumza na muuzaji mara nyingi, upata beyi bora kuliko ile ya duka makubwa. Hii unifanya nijiskie nimenufahika na pia unipa kuridhika kwa kupata dhamani alisi ya pesa yangu. Pia napenda kununuwa sokoni kwa sababu hukuza mausiano ya kijamii. Kukutana na wauzaji kusalimiana na kuzungumza kwa kifupi unifanya nijiskie kwa kuasehemu ya jamii. Nasaidi ya kuiunua watu ni uzo hivu unawafanya nijiskie karibu na watu.

Kazi yeyote hile. Kila mtu anakutana na changamoto na mimi pia sinatofauti. Moja wapo ya changamoto kubwa ni kupata muda wa kutosha. Kufanya kila kitu. Mara nyingi. Kazi zinakua nyingi na wakati unapita haraka. Unajikuta bado kuna kazi ambazo azijakamilika. Hii inawesa kuleta msongo wa mawaso kidogo. Hasa ikiwa kuna muda wa kazi au muda usio kuwa upitishe kwa kazi. Changamoto nyingine ni mawasiliano yasio sahihi kazini. Wakati mwingine watu hawataki kueleza vizuri kile kiwanacho taka au wanatoa maileso yasio kamili. Hivi inabidi nijifunze kujaribu kuelewa kwa makini na kuuliza maswali mengi. Hii inaweza kuchukua muda zaidi na kuvunja mtiririko wa kazi.